Mimi sipendi kucheza michezo ya video sipendi kucheza michezo ya video kwa sababu haivuti hisia na mapendeleo yangu binafsi. Ingawa michezo hiyo huwafurahisha watu wengi na huonekana kama njia ya kisasa ya kujiburudisha. Mimi hupendelea shughuli zinazonifanya nijisikie huru zaidi kimwili na kiakili. Kuka kwa muda mrepu mbele ya skrini nikibofya vitufe hunifanya nijiskie kuchoka haraka na sioni kama njia bora ya kutumia muda wangu.

Napenda kutumia mda na na familia yangu po kwenye pwani ambapo tunapata fursa nzuri ya kuimarisha mahusiano na kutengeneza kumbu kumbu za kudumu. Tunapenda mchezo kushindana kwenye mchezo wa kuogelea maana huu ni mchezo unaopendwa sana katika familia yangu. Pia tunajenga ngome za mchanga kwenye ufuo wa bahari ambapo watoto wadogo wanapata fursa ya kujifunza kuunda vitu vingi kutumia mchanga ule.